Mimi katika chumba changu, huwa napendelea sana rangi ya nyeupe katika sebule langu. Kwa kuwa katika sebule, rangi nyeupe huleta mwonekano wa kisasa huwa unaoleta mwonekano wa kisasa haafu katika chumba changu cha kulala, ninapenda sana rangi ya blue laini. Kwa kuwa hua inainituliza akili na kunisaidia sana ili kupata usingizi. Na katika chumba cha kulia ninapenda rangi ya kahawa nyepesi. Kukua huwa inafanya ninapata ile hamu ya kula halafu katika bafu huwa ninapenda rangi nyeupe. Kwa kuwa huwa inaonyesha usafi.